Ndio, mimi hupenda sana kufuatilia matukio ya kimataifa. Naamini kuwa tunaishi kwenye ulimwengu ambao kila kitu kimeunganishwa. Hiyvo ni muhimu kuelewa kinachotokea katika nchi nyingine. Iwe ni upande wa uchumi, siasa au maendeleo ya kiteknolojia. Mara nyingi, mimi hutumia mitandao kama twitter au of tovuti za habari za kimataifa kupata taarifa za hivi punde. Kufuatilia matukio haya kunanisaidia kupanua upeo wangu wa kufikiri, na kunipa picha kamili ya jinsi dunia inavyobadilika. Kuwa na habari ni kuwa na nguvu ya kuelewa fursa mpya zinazojitokeza ulimwenguni.